Mimi huwapenda wanyama wote hao wawili, paka na mbwa. Paka mimi humsaidia kukaa naye ndani ya nyumba. Kisha mbwa hukaa nje ya nyumba. Paka hunisaidia kuwauwa wadudu wanaosumbua ndani ya nyumba. Wadudu kama vile panya na panya na wengine wengi. Wadudu hawa wanasumbua zaidi ndani ya nyumba. Kwa hivyo, paka hunisaidia ili kuepukana na wadudu kama hawa wanaoishi ndani ya nyumba. Pia, paka hunisaidia kila mana ana sura poa na anakaa vyema. Na pia, ni msafi zaidi. Paka ni msafi ana usafi wa ajabu zaidi mbwa naye, hunisaidia kunipa ulindi wakati wa usiku na wakati wowote. Mtu mwigine anapoingia kwa boma mbwa hunilindia boma na uni huwapiga mtu yoyote adui. Anaeeza kuja usiku ama mchana karibu na nyumba yao. Kwa hivyo, wanyama hawa wote wawili ni muhimu sana.

Rafiki wangu wa karibu anaitwa Kevin. Rafiki huyu ni rafiki mzuri sana. Rafiki huyu tulikuwa naye shuleni. Kwa hivyo, alikuwa rafiki mzuri sana. Nakumbuka jinsi ambayo tulivyo patana naye. Tulipatana katika masomo yetu. Rafiki huyu nampenda sana. Na ni ndugu wa karibu sana kila mara ninashida kuhusimama nami na hunisaidia popote shida yoyote inapotokea. Rafiki huyu ni muhimu sana katika maisha yangu. Maana amenisaidia kujijenga kuni inua na kunipu ujasiri. Pia rafiki huyu ananiamini zaidi. Hili ndilo linalo tufanya tukae pamoja zaidi na tuishi pamoja zaidi.

Mimi hupata habari yangu mtandaoni, habari hii mimi hupata mtandaoni kwa kuwa mtandao ni rahisi sana kuenda ni raisi sana kuitumia. Mitandao ni nayoipenda ni kama vile whatsapp, facebook na telegram. Mtandao hii ni muhimu sana katika kupata taarifa kutoka nchi tofauti tofauti ya dunia.

Mimi hupenda kula hotelini. Hotelini hasaa hoteli karibu na nyumbani. Hoteli hiyo huwa inapika chakula kitamu sana. Chakula hicho huniburudisha kila mara inapokila. Pia hoteli hiyo huzingatia usafi wa kila kitu. Hoteli hiyo huleta burudani sana unapoketi hapo. Pia chakula chao ni cha bei ya chini cha bei na bei nafuu na bei ya kila mtu kwa hivyo chakula hicho huniburudisha sana. Kila mara napokila.